Ndiyo, nimewahi kulima mara nyingi sana. Kilima hunipa uzoefu mzuri na kunifundisha uvumilivu na biidii. Nimewahi kulima mazao kama mahindi na mboga za majani, hasa kwa matumizi ya nyumbani. Kupanda, kutunza mimea na kuona ikikuwa hatua kwa hatua, hunipa furaha na kuridhika. Kilima hunifanya nijisikie karibu na mazingira na kudhamini sana chakula tunachokikula kila siku.

Harufu ninayoi penda zaidi ni harufu ya maua ya lavender. Inanifanya ni jisikie mtulivu na kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingi uisi harufu hii wakati wa mchana ni kiwa nyumbani ya ujikoni. Asa ninapokua ni kipumzika bada ya shuguli nyingi za siku. Pia napenda harufu ya lavender kwenye chumba chakulala kwa sababu unisaidia kulala vizuri na kupata usingizi mzuri. Harufu hi unipaamani, furaha ndogondogo na nikama kumbusho la asili ambalo unifanya ni jisikie vizuri.

Siku yangu ya kuzaliwa huniwezesha kusherekea kwa furaha na shukurani. Kila mwaka napenda kwanza siku yangu kwa shukurani na familia yangu na marafiki wa karibu sana. Tunakula chakula kizuri, kugawana keki na kushiriki wakati mzuri pamoja. Pia napenda kupokea ujumbe wa heri na zawadi ndogo ingawa si lazima. Zaidi ya yote mimi hufuraishwa kuwa na watu, wanaonidhamini. Mara nyingine napenda kutumia siku hiyo pia kwa kutafakari mafanikio yangu ya mwaka uliopita na kuweka malengo mapya. Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha, shukrani na matumaini mapya.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti na ufahamu wa watu wengine juu ya jambo fulani. Mara nyingi husaidia kuamua maamuzi, kama kununua bidhaa au kujifunza jambo jipya. Pia ni burudisho hasa wakati maoni hayo yameandikwa kwa ubunifu au kicheko. Hata hivyo napenda kuwa makini sana na maoni ya sio sahihi au chungu kwa sababu hayana msingi. Kusoma maoni mtandaoni hufanya nijisikie karibu na jamii kunipanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa hisia na uzoefu wa watu wengine katika maisha yao ya kila siku.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kupanga shughuli zinazoongeza furaha na kupumzika. Mara nyingi napanga safari fupi au kutembelea familia na marafiki wa karibu. Napenda pia kutumia muda nikisoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu ili kuondoa msongo wa mawazo. Kwa upande wa mwili, mimi hufanya mazoezi kidogo au michezo ya kufurahisha. Pia napanga muda wa kutafakari na kupanga malengo mapya ya siku zijazo. Kwa ujumla likizo ni nafasi ya kujipatia raha, nguvu na motisha mpya. Huku nikishirikiana na watu ninaowapenda.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kwa makini na kwa kiwango kidogo. Napenda kutumia mitandao hii kama njia ya kuwasiliana na familia na marafiki, kushiriki habari au kujifunza mambo mapya. Pia hufuraisha kuona picha, video na maoni ta watu mbalimbali ambayo hunipanua mtazamo wangu. Hata hivo najiepusha kutumia muda mrefu bila mpangilio ili kuepuka kuchosha au kupoteza muda. Mitandao ya kijamii pia hufundisha jinsi ya kushirikiana na watu tofauti, kuthamini maoni yao na kujua mambo yanayoendelea duniani. Ni zana nzuri ikiwa inatumika kwa busara.